Mimi jukumu ninalopenda zaidi kazini ni jukumu la uongozi. Uongozi ni nzuri sana, tena ni jukumu ambalo hukupa, kipaumbele kule kazini. Na unaweza kufanya chochote, utakavyo kufanya. Na vile pia unaendelea kikazi, unapokua katika uongozi.

Mimi upanga kazi zangu kwa njia mwafaka sana, tena huanza na kazi ngumu ngumu, ndiyo nikimalizia namalizia na zile kazi raisi raisi, ndiposa mambo hiyende shwari kabisa na tena mimi huangazia wakati, mimi ufanya kazi kwa wakati ufaho, wakati uliopangwa, kila wakati, kila siku.

Mimi mara nyingi hupenda kahawa kwa sababu kahawa hunifanya niisi vizuri na kwanza kukiwa na baridi kahawa unitolea baridi wakati wote napenda sana kahawa na kahawa pia ni mlo tamu sana kahawa ni kinywaji tamu sana na wakati mingi husaidia sana kwa kutoa joto na pia kuleta utamu sana wa kahawa.

Mimi sana sana napenda kufanya kazi na watu wengine kwa sababu napofanya kazi na watu wengine na kuwa na mazao mazuri sana pale kazini. Tena nafanya kazi nzuri sana nikiwa na watu na pia naweza naweza kushikana na wenzangu ili tuweke akili pamoja. Ndio tusuluhishe jambo ambalo ni ngumu pale kazini.